Mimi kusema ukweli na ninaweza sema nilizaliwa Nairobi, hospitali ya Pumwani. Na ilikuwa base poa sana na kama naweza kushiriki vitu vya kuvutia huko, ndiyo, nimekuwa nikishiriki kwa sababu nilizaliwa huko. Na kuna children's home nyingi nyingi huko, mimi naenda, naenda kusaidia. Na pia nakusanya nguo na kupeleka huko. Kama nakumbuka mambo mazuri, yes. Na nakumbuka mambo ya uzuri wa utotoni. Cause we used to go, kuna hawa mapadri wazungu walikuwa wakitujua na kutuletea toys. So I loved that, juu walikuwa wakitupenda sana. Nini kinachokufanya mji wako kuwa maalumu? Mji wangu ni maalumu kwa sababu most of the people residing there ni wa Somali. So hakuna lugha nyingine, halafu mbuzi zote na ng'ombe zinachinjiwa hiyo side. Mimi naeza taka kurudi kule juu mostly huwa naenda huko but naeza penda kurudi huko but nibuy land hapo.